Mandhari nzuri nilio wahi kuona ni Dubai Miracle Garden, bustani hii ilinivutia sana kwa sababu ya aina mbalimbali za maua yenye rangi kali na mipangilio ya kipekee. Maua yalikuwa yamepangwa kwa ubunifu wa hali ya juu yakaunda maumbo mazuri na kuvutia macho. Ulikuwa ni uzuri wa asali uliounganishwa na sanaa. Na ulifanya nijihisi mwenye furaha na utulivu mkubwa.

Ndio, napenda kuenda pwani kwa sababu inanipa utulivu na furaha. Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi ya bahari, kuhisi upepo mwanana na kutazama maji yakisonga polepole. Mazingira ya pwani hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda wangu bila haraka.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki wa mtaa. Tulikuwa tunacheza michezo kama kuruka kamba au mipira. Nyakati hizo zilikua rahisi lakini zenye furaha zilinifundisha umuhimu wa urafiki, kushirikiana pamoja na kufurahia maisha bila presha.

Kama sina shughuli nyingi za siku, kwa kawaida huwa nakaa hadi saa tatu usiku ili kuhakikisha napata mapumziko ya kutosha. Kulala mapema hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu, utulivu wa akili, jambo ambalo linalonirahisishia kuanza siku mapema na kufanya majukumu yangu kwa ufanisi.

Napendelea sana kuandika kuliko kuongea kwa sababu kunanipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri na kujieleza kwa utulivu. Kupitia uandishi, ninaweza kueleza hisia na mawazo kwa kina bila haraka na kwa njia iliowazi zaidi. Kuandika pia hunisaidia kutafakari, kujifunza na kuhifadhi kumbukumbu muhimu kwa urahisi.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni mawasiliano yenye ufanisi na uongozi. Mawasiliano bora yatanifanya nieleze mawazo yangu kwa uwazi na kujenga mahusiano, mazuri kazini na katika biashara. Ujuzi wa uongozi utanisaidia kuwaongoza wengine kwa mfano, kuchochea motisha na kufanya maamuzi yenye tija. Kuendelea kujifunza na kujifanya tathmini mara kwa mara, ni njia ninayotumia kuboresha ujuzi huu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kuwa mzazi na pia kuwa mwanabiashara wa kujitegemea. Kuwa mzazi kulinibadilisha kwa kunifundisha uwajibikaji, uvumilivu na upendo wa kweli. Pia kuamua kuwa mwanabiashara wa kujitegemea ni hatua muhimu kwa sababu kuna nipa uhuru wa kupanga muda wangu, jambo linalo niruhusu kutumia wakati zaidi na familia yangu. Mchanganyiko wa malezi na ujasirimali umenifundisha kupanga maisha kwa umakini. Kufanya maamuzi yenye hekima na kueka usawa katika kazi na familia.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni kutembelea Dubai na kuona mandhari na vitukio vya kipekee. Nilifurahia Desert safari, Miracle Garden, Dubai Frame na Boudj Khalifa. Mandhari rangi na harakati za jiji hilo zilinifanya nijihisi kama niko kwenye ulimwengu mwingine. Pia kushirikiana na rafiki yangu kuliongeza furaha na kumbukumbu nzuri. Kwani tuligawana kila tukio na kuunda kumbu kumbu ambazo nitazikumbuka maisha yangu yote. Uzoefu huu ulikuwa wakipekee na wakusisimua ukinihamasisha kuona dunia kwa mtazamo mpya.

Ninalea nywele zangu mara moja hadi mbili kwa wiki kulingana na hali yake na shughuli nilio kuwa nayo. Hii inahakikisha zinabaki safi, zenye afya na zenye mwonekano mzuri. Pia unisaidia kuzuia, kuvimba, kuchanika au kudhoofika. Huku nikihakikisha kutumia bidhaa zinazofaa ili kulinda nguvu na unyevunyevu wa nywele zangu. Mfumo huu hufanya nywele zangu kubwa na rahisi kuthibiti na kunipa hisia nzuri kila siku.

Ninahisi kwamba wasilisho ni muhimu sana lakini pia ni changamoto mara nyingine. Napenda kuandaa vizuri ili kueleza mawazo yangu kwa wazi na kwa kuaminika na ninapopata fursa ya kuwasilisha kwa wengine, inanipa uhakikisho na kuridhika. Wasilisho nzuri usaidia kushirikisha ma wazo langu kujenga uaminifu na kuwaadhiri wengine kwa njia chanya.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki na kuakikisha mipangilio ya faraga kwenye mtandao ya kijamii na programu zangu ikosalama. Natumia nyuhila kali na tofauti huwa siingi ya kaunti zangu kwenye vifaa vya watu na naepuka kubofya viungo visivyo eleweka. Pia huwa naakikisha na sasisha programu zangu mara kwa mara ili kulinda taarifa zangu binafsi.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani, ninapopata fursa, huwa inafanya nijisikie na furaha na utulivu kwa sababu inanipa nafasi ya kuwa karibu na watoto wangu kucheza nao na kuwafuatilia. Pia kufanya kazi nyumbani hunipa fursa ya kujipanga vizuri kwa kusawazisha kazi za na majukumu ya nyumbani na kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni burudani yenye manufaa yenye hunisaidia kupumzika baada ya shughuli za kila siku. Hu huimarisha ufahamu wa kimawazo na kukuza ushirikiano na marafiki na familia. Michezo hii pia hunifanya ni jisikie furaha na kushirikiana na wengine. Ikibadilisha muda wa kawaida kuwa wakufurahisha na wakujenga kumbu kumbu mzuri.

Sera muhimu katika kampuni ni ile inayolenga uwezeshaji na usalama wa wafanyi kazi. Hii inahakikisha kila mfanyi kazi anahisi kudhaminiwa salama na anamotisha ya kufanya kazi kwa ufanisi, jambo linalo ongeza tija na maendeleo ya kampuni. Pia sera nzuri inapaswa kuhimiza uwazi, mawasiliano mazuri na kushirikisha wafanyi kazi katika maamuzi muhimu. Hili kila mtu ahisi kuwa sehemu ya mafanikio ya kampuni. Kwa hiyo, sera yenye malengo haya inasaidia kuunda mazingira ya kazi yenye usaha, heshima na udhabiti, ambayo ni msingi wa mafanikio ya muda mrefu.

Napenda kutumia Netflix na Showmax kwa burudani, lakini kwa njia tofauti. Netflix unipa vipindi na filamu vya kimataifa ikiwemo filamu za kisasa, vipindi vya asili na documentaries, hivyo kunipanua maarifa na mtazamo wangu wa dunia. Kwa upande mwingine, Showmax ufaa zaidi kwa burudani ya kiafrika na kifamilia, ikijumuisha filamu, vipindi na muziki wa hapa nyumbani. Napenda kwamba zote zinaniruhusu kuchagua kile ninachotaka kuangalia wakati wowote nikiwa nyumbani. Zikifanya burudani iwe rahisi ya kufurahisha na yenye uhuru na kupanga muda wangu.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu hunifanya nejisikia utulivu na amani. Napenda kusikiliza mawimbi ya mvua inaponyesha huku nikifuraiya hewa safi na baridi kidogo. Mvua ufanya mazingira yawe ya kupendeza na mazuri, na mara nyingi hunipa nafasi ya kutafakari na au kupumzika bila haraka.

Uwezo ninaopenda kuwa nao ni usimamizi bora wa muda na uongozi mzuri. Hii itanisaidia kupanga maisha yangu kwa ufanisi, kushirikiana na wengine kwa njia bora na kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi na ya kibiashara. Pia uwezo huu unaniwezesha kuchukua maamuzi sahihi kwa wakati unaofaa na kudumisha uiano wakati ya kazi, familia na maisha ya binafsi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na hufanya ni pate bidhaa kutoka popote. Lakini pia, kuna baadhi ya vitu ninavyo pendelea kununuwa nje ya mtandao hasa vile vinavyoitaji kuhisi ubora, rangi au unyevunyevu, kama nguo au samani. Ili niweze kuhakikisha nimechagua kinachofaa. Njia hii huchanganya urahisi wa mtandao na uhakika wa kununua uso kwa uso.

Kinywaji cha baridi ninachopenda sana ni aiskrimu kwa sababu ni kitamu kinachofurahisha na kinatoa utulivu hasaa kwenye siku za joto. Napenda aina mbalimbali za ladha na mara nyingi huwa ni burudani ya kifamilia au marafiki tunapotulia.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu hufanya mavazi yangu yaonekane mazuri na ya kipekee. Vipuli huongeza rangi, mtindo na mfuto kwa mavazi yangu na mara nyingi hunifanya nijisikie hakika na furaha ninapovaa. Vipuli huunifanya ninaweza kuonyesha ubunifu wangu na ladha yangu ya mtindo kwa njia rahisi. Napenda mchanganyiko wa rangi na ukubwa wa vipuli kwa kuwa huongeza hisia ya kufurahisha na mtindo wa kipekee katika mavazi yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda hesabu hasa baada ya kusomea hesabu ya chuo kikuu. Ujuzi huu umenisaidia sana kufanikisha biashara yangu kwa hesabu gharama, faida na kupanga bajeti kwa usahihi. Pia umenisaidia shughuli za kila siku kama kupanga matumizi ya pesa, kupanga bidhaa za biashara na kufuatilia mapato na matokeo. Hasabu imenifanya niwe na utaratibu makini na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi katika kila sehemu ya maisha yangu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kipekee, kwanza najumuika na marafiki na familia ambapo tunapika pamoja na kushirikiana katika maandalizi ya chakula. Hii inatoa fursa ya furaha, mazungumzo na kucheka pamoja. Jambo linaloongezea damani ya siku hiyo. Mwisho wa sherehe huwa ni kukata keki, tukifurahia pamoja na kusherehekea pamoja upendo wa uhusiano wetu. Sherehe hizi hufanya siku yangu ya kuzaliwa kuwa ya kipeke, yenye kumbukumbu mzuri na furaha ya ukweli.

Napenda majira ya masika kwa sababu huwa na mvua nzuri inayoyeyusha na kuifanya mimea iyonekane yenye afya na ya kijani kibichi. Jambo linalonipa hisia ya amani na furaha. Hali ya hewa wakati wa masika ni nyororo na baridi kidogo ambayo hunifanya nijisikie raha na utulivu. Na pia hunipa motisha ya kutembea nje, kufurahia hewa safi na kuungana na asili. Napenda kutumia majira haya kufanya shuguli kama kutafakari, kufanya mazoezi ya mwili nje, au tu! Kupumzika huku nikiangalia mandhari ya mvua. Pia mvua ya masika hutoa furaha ya kuona adhi ikikuwa, maua na mimea ikikuwa kwa wingi, jambo linalo ongeza urembo wa mazingira na kuniridhisha kihisia. Majira haya pia hufanya watu wa karibu wa familia na marafiki kujiunga na mimi katika kutembea nje, kucheka na kushirikiana.

Ndiyo, napenda kuimba nyimbo kadha wakadha, napenda kuimba nyimbo za kusifu, nyimbo za mapenzi kwa mume wangu, na pia nyimbo za watoto. Kuimba kuna nipa furaha, utulivu na hisia ya karibu na watu ninaowapenda. Huku nikifurahia sauti na maneno ya nyimbo hizo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya maua, marashi, udongo unaponyesha baada ya mvua, pilau na keki ikipikwa. Harufu ya maua inanifanya nijisikie karibu na asili. Marashi hunipa hisia ya utulivu na mtindo. Udongo unaonyesha baada ya mvua, hunirudisha kwenye amani ya asili. Na harufu ya chakula kama pilau na keki hunifanya nishiriki, furaha ya chakula na familia au marafiki. Hivyo, harufu hizi huchangia kufurahisha hisia zangu na kuongeza furaha ya kila siku.

Ndiyo, nimewahi kulima. Kulima kunanipa furaha kwani ni njia ya kuungana na asili na kuona matokeo ya juhudi zangu. Napenda kulima mboga, matunda na mimea nyepesi, jambo linalosaidia lishe bora na afya yangu. Pia kulima kunanisaidia kujifunza uvumilivu, kupanga kazi kwa wakati na kuthamini kazi ngumu ya shambani.

La, sijawai kujifunza kupiga gitaa, lakini napendelea saksafoni na violini, mziki wa vyombo hivi unipa furaha, utulivu na hisia za kipeke, ninapozisikiliza. Sikio langu unufaika sana na midundo, melodi na mvuto wa sauti, jambo linalonifanya nijisikia amani na kushirikiana na hisia zangu.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu huniruhusu kuwasiliana na familia marafiki na wateja kwa urahisi. Pia ninatumia Instagram na TikTok kwa burudani na kupata maoni mapya jambo linalonifanya nijisikie furaha na mshikamano wa watu. Programu hizi hufanya maisha yangu ya kila siku rahisi yenye kupanga na yenye ufanisi.

Napenda kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha yenye urembo na historia tajiri. Kujua kifaransa kunanipa fursa ya kuwasiliana na watu zaidi duniani kusoma fasihi ya kifaransa na kuelewa tamaduni nyingine. Pia kujifunza lugha hii kuna nifanya nijisikia ujasiri na kurithika, ninapojaribu kuzungumza au kuelewa maneno mapya.

Nimewahi kujaribu chakula cha Ethiopia. Chakula hiki kilinivutia kwa sababu ladha zake ni za kipekee, za kiunganishi na zenye viungo vya asili. Nilifurahia injera, pamoja na mchuzi, wa mbogana nyama. Na jinsi chakula hicho kilivyoshirikishwa kwenye meza kwa pamoja. Kila kipande kilinifanya nijisikie karibu na tamaduni za Ethiopia na kuniruhusu kushirikiana na wengine katika kula chakula.

Ndiyo, ndiyo, napenda kula popcorn na mara nyingi napenda kuongeza viungo kama chokoleti, asali na viungo vingine vina vivyoongeza latha. Popcorn hunipa burudani furaha na hisia za utulivu hasa ninapounga na filamu au wakati wa mapumziko. Ladha ya ziada inafanya popcorn iwe ya kipekee na ya kufurahisha kila wakati ninapoiandaa na kuila.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwasikiliza kwa makini, kushirikiana kwa heshima na kusaidiana pali panapohitajika. Pia huwa nashirikiana katika miradi kuzungumza kwa wazi na kusherekea mafanikio ya pamoja. Jambo linaloongeza imani na mshikamano kazini.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kupika pamoja kwenda kanisa na kuona sinema pamoja Pia huwa tunashirikiana kusaidia kusuluhisha shida au changamoto zinazojitokeza ndani ya familia shughuli hizi zinaimarisha mshikamano wetu hujenga kumbukumbu nzuri na hutoa furaha ya pamoja huku kila mmoja akihisi kuthaminiwa na kushirikiana kikamilifu.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi lakini yenye faida kubwa kwa afya yangu. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi ya kila siku, kuongeza nguvu mwilini na kusaidia kuthibiti uzito wangu. Pia hunipa muda wakuwa peke yangu kutafakari na kupunguza msongo wa mawazo baada shughuli za siku. Maranyingi ninapotembea nahisi moyo wangu unatulia na mawazo yangu yanakuwa wazi zaidi. Jambo linalo saidia hata kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyekundu. Maranyingi naiona kwenye mavazi, mauwa, mapambo ya nyumbani na hata kwenye alama za biashara. Rangi hii hunikumbusha upendo, nguvu na ujasiri. Pia hunikumbusha sherehe na nyakati za furaha kama siku za sikukku au matukio muhimu maishani.

Ili kuongeza uzalishaji wangu na jipanga vizuri kila siku kwa kuweka malengo ya lio wazi na vipa umbele na tumia ratiba na orotha ya kazi ili nijue nini cha kufanya kwanza hasa kazi muhimu uzinazoe changia matokeo makubwa. Pia na hakikisha na pumzika vya kutosha kufanya mazoezi kama kutembea na kutafakari ili akili yangu ibaki makini.

Natumia njia kadhaa kupumzika kama yoga, kutafakari, na kukandwa mwili. Yoga hunisaidia kunyoosha mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu. Kutafakari hunisaidia kutuliza akili na kurejesha umakini, hasa baada ya siku ndefu. Kukandwa huniondolea uchovu wa mwili na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Njia hizi unisaidia kupata mapumziko ya kweli kwa muda mfupi.

Napenda sana mkate wa naan kwa sababu ni laini, unaladha nzuri na unaendana vizuri na vyakula kama supu, mboga au chakula cha mchuzi. Kile kinacho nivutia zaidi ni kwamba hauhitaji kutumia mafuta mengi au hata mafuta kabisa kuupika. Hivyo unakuwa chaguo bora kwa kuzingatia afya. Naan unishibisha vizuri bila kunifanya najisikie mzito.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Ni mahali penye utulivu mkubwa ambapo naweza kujitenga na shughuli za siku, kutulia mawazo na kutafakari kwa amani. Utulivu wake hunisaidia kupunguza mawazo ya siku nzima kuomba au kutafakari kimya kimya hadi usingizi unipate.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kupanga tarifa zote muhimu mapema, kisha na kusanya takwimu, kumbukumbu na maelezo husika, na kuzichambua ili hukakikisha ni sahihi. Baada ya hapo, napanga ripoti kwa mtiririko mzuri unao eleweka nikianza na muhtasari kisha maelezo ya kina na hitimisho. Huwa natumia lugha rahisi, jedwali au nukta ili kusoma iwe rahisi. Kabla ya kuwasilisha, huwa napitia tena ripoti ili kurekebisha makosa na kuhakikisha inakidhi lengo la kazi.

Ninasherehekea mwaka mpya nikiwa pamoja na la familia yangu. Tunachukua muda kukaa pamoja, tukikumbuka mambo mazuri ya mwaka uliopita na kujifunza kutokana na changamoto tulizopitia. Kisha tunapanga malengo na matukio ya mwaka mpya kama safari, mipango ya kifamilia na malengo ya kibinafsi na ya biashara. Huwa ni wakati wa kushukrani, matumaini mapya na kuimarisha mshikamano wa familia.

Mimi ni mtu wakuwahi. Napenda kupanga ratiba zangu mapema na kujiandaa kabla ya muda ilikuepuka haraka au msongo wa mawazo. Kuwahi hunisaidia kuwa mtulivu mwenye mpangilio na mwenye heshima kwa muda wa watu wengine. Pia hunifanya niwe na nafasi ya kukabiliana na changamoto zozote zisizo tarajiwa bila presha.

Nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa heshima na kwa uwazi. Napenda kueleza maoni yangu kwa uwazi, kisha kusikiliza mawazo yao ili kuhakikisha tunaelewana vizuri. Hii husaidia kuimarisha mshikamano wa timu, kuepuka mkanganyiko na kushirikiana kwa ufanisi. Kwa kuwasiliana kwa heshima, tunajenga mazingira ya kazi yenye heshima na ushirikiano ambapo kila mmoja anahisi kuthaminiwa.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Upepo unipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Hasa unapovuma taratibu na kuleta hewa safi. Pia napenda kusikia sauti za mazingira kama miti au ndege. Hata hivyo, wakati wa joto kali sana, AC hukuwa msaada mkubwa ili kuthibiti joto, lakini kwa kawaida upepo ndio chaguo langu la kwanza.

Ndiyo, napenda sana kupiga ala za muziki kama violini na saksafoni. Violini hunivutia kwa sauti yake laini na yaki hisia, inanisaidia kueleza hisia kwa utulivu na umakini. Saksafoni nayo inanipa msisimu kwa tofauti kwa sababu ya sauti yake nzito na yenye mvuto, hasa kwenye nyimbo za taratibu au jazi. Kupiga ala hizi, unisaidia kupunguza msongwa mawazo, kuongeza ubunifu na kunipa furaha ya kipeke, ninapounganisha muziki na hisia zangu.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa simu yangu na baadhi ya vifaa vyangu, hii inanisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha kwamba vifaa vinatumika tu na mimi. Mfumo huu ni rahisi, haraka na salama, na hutoa amani ya akili kwa kuwa najua taarifa zangu zimehifadhiwa vizuri.

Ndiyo, napenda sana kupika. Kupika hunipa furaha na kuniruhusu kuwa mbunifu jikoni, huku nikitunza afya ya familia yangu. Pia ni njia yangu ya kupumzika baada ya siku ndefu. Kwa sababu ninapopika na hisi nimetulia na kurithika. Hasaa ninapotayarisha chakula kinachopendwa na wapendwa wa wangu.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuhakikisha familia yangu inalindwa kwa kuwekwa nje ya mtandao, kadri inavyowezekana. Hii inahusisha kupunguza tarifa binafsi zinazoshirikishwa mtandaoni, kutoweka picha au maisha ya watoto kwenye mtandao ya kijamii na kufundisha familia umuhimo wa faraga. Pia nachagua mawasiliano ya ana kwa ana au ya moja kwa moja badala ya kushiriki kila kitu mtandaoni. Jambo linalopunguza hatari ya wizi, wataarifa, udukuzi na matumizi mabaya ya data.

Ninaboresha mechakato ya kazi kwa kuchambua hatua za kila shughuli, kutambua maineo yenye upungufu na kubadilisha au kurahisisha taratibu ili ziwe raisi na zaharaka. Pia natumia zana za kupanga kazi na ratiba ili kuhakikisha kila kitu kinatimia kwa wakati. Kupitia maboresho haya, kazi inakuwa yenye ufanisi zaidi, kupunguza makosa na kunipa muda wa kushugulikia mambo muhimu zaidi.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana nikiwa na marafiki zangu, tunafurahia kubadilishana mawazo, kushirikiana changamoto na kufurahiana kuhusu maisha, jambo linalo tusaidia kupata mitazamo mipia. Pia napenda kutembea pamoja kujionea mazingira mapya, iwe ni matembezi ya kawaida, sehemu za asili au maeneo tulivu ya kupumzika. Muda huu hunijaza furaha, hupunguza msongo wa mawazo na huimarisha urafiki wetu kwa mazungumzo ya wazi na kicheko chapa moja.

Ndiyo, huwa nafuga sungura na kondoo. Napenda kufuga wanyama hawa kwa sababu hawahitaji kazi nyingi, lakini hunisaidia kujifunza uvumilivu na uwajibikaji. Sungura hunipa faida ya haraka kwa biashara ya nyama au ngozi, wakati kondoo huchangia kwa kutoa nyama, ngozi na mara nyingine hata sabuni ya ngozi. Kufuga wanyama hawa kuna nifundisha mpangilio mzuri, usimamizi wa chakula na maji na kunapanua uelewa wangu kuhusu biashara ndogo za kilimo.

Kila siku nazingatia mazoezi ya mwili kwa kiwango cha juu, ili kudumisha afya na nguvu. Kila asubuhi napiga hatua elfu kumi na tano, mara nyingi nikitumia kifaa cha kutembea, jambo linalo ongeza stamina na kunisaidia kudumisha uzito mzuri. Zaidi ya hayo, huwa naenda gym mara tano kwa wiki nikifanya mchanganyiko wa mazoezi. Mazoezi haya yamenisaidia kuwa na afya bora, nguvu ya mwili na akili tulivu. Huku pia yakisaidia katika malengo yangu ya kudumisha uzito na afya ya moyo.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na kalsiamu. Mara nyingi huwa naongeza manjano kwenye maziwa yangu kwani yanasaidia kuongeza kinga ya mwili na kuboresha afya kwa ujumla. Mchanganiko huu hunipa radha nzuri na pia kunisaidia kuanza siku au kipindi cha mapumziko nikiwa na nguvu na afya bora.

Laa, sipendelei kuvaa kufia kila mara, lakini nikiwa pwani au baada ya kuogelea, napenda kuvaa kofia ili kuzuia mwanga mkali wa jua na kulinda uso na nywele zangu. Hiu usaidia kuepuka kuungua na kunifanya nijisikie vizuri nikiwa nje. Huku nikifurahia hali ya jua bila hofu na madhara yake.

Ninafua nguo mara tatu kwa wiki, hasa kwa sababu watoto uchafua nguo haraka sana. Kufua mara tatu kuna nizaidia kudumisha usafi wa familia na nguo safi. Huku ni kipanga ratiba ya kuwasha ili isiwe mzigo mkubwa kwa siku moja. Hii inahakikisha nguo zote zinakuwa tayari kwa wakati na familia ina nguo safi za kuvaa kila siku. Zaidi ya hapo, mara ngapi ninafua pia huhusiana na mpangilio wa kazi zangu nyubani na bihashara. Kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa usahihi bila kuathiri muda wa familia.

Ninawianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga ratiba vizuri. Napanga muda wa kazi, muda wa familia na muda wangu kibinafsi. Kuhakikisha kila sehemu inapata kipa umbele yake. Pia ninaweka mipaka kama kuwacha simu ya kazi wakati wa chakula au shughuli za familia. Ili nijisikie nilipo na wakati wa kupumzika. Njia hii usaidia kudumisha afya ya akili, mahusiano, mazuri na ufanisi kazini.

Kila siku kabla ya kulala, ninafuata utaratibu wa kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza huwa naoga ili kuondoa uchovu wa mwili na kujianda kwa usafi. Baada ya hapo ninasali, kutulia akili na moyo, nikishirikisha shukrani na maombi yangu. Mwisho huwa nafanya meditation kwa dakika chache ili kutuliza mawazo, kurekebisha hisia na kujianda kwa usingizi wa amani. Utaratibu huu hunisaidia kulala vizuri na kuamuka nikiwa mtulivu na tayari kwa siku inayofuata.

Napenda kutembea katika maeneo tulivu na yenye mandhari nzuri, mara nyingi napenda kwenda kando ya mto, nikisikiliza sauti ya maji yanayopita na ndege wa kirukaruka, jambo linalonipa hisia ya utulivu na amani, pia napenda kutembea katika nyumba za makumbusho ambapo ninaweza kufurahia sanaa na historia nikijifunza mambo mapia na kupata msukumo. Kutembea katika maeneo haya kunanipa furaha kupumzika na nafasi ya kuunganisha akili na mwili.

Ninajikinga kwa jua kali kwa kuvaa kofia ili kulinda uso na nywele zangu pamoja na kujipaka mafuta ya jua yenye kinga ya UV. Njia hizi husaidia kuepuka kuungua, kuzuia michipuko na kuondoa hatari za mathara ya jua kwa muda mrefu. Kwa kufanya hivyo, najihisi salama nikiwa nje, nikiwa na uhuru wa kufurahia shughuli za nje bila wasiwasi.

Kutazama kutoka dirishani kwangu, ninaona miti yenye majani yenye rangi, mbalimbali na majengo ya jirani, ambayo huunda manthari ya kuvutia. Shughuli za maisha ya watu pia zinaonekana kidogo kama magari na watoto wakicheza. Mandhari hubadilika kulingana na msimu, kwa mfano majani ya miti huanguka kabla ya mvua. Ikionyesha mabadiliko ya msimu na maua huonekana kuanzia wakati wa mvua, jambo linaloongeza rangi na uzuri wa mazingira. Kutazama hizi mandhari, kunanisaidia kupumzika, kutafakari na kufurahia uzuri wa kila siku.

Napenda shirika langu kwa sababu linamazingira ya heshima, ushirikiano na uwazi. Pia napenda kuona fursa za kujifunza na kukua kwani shirika linathamini mawazo mapya na juhudi za kila mtu. Zaidi ya yote linahimiza uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Jambo linalonifanya nifanye kazi kwa bidii nikiwa na ari na furaha.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga ratiba ya kazi kwa uangalifu ni kigawa kila jukumu katika muda maalumu, napanga vipaumbele kuanzia kazi za haraka na muhimu, kisha zile zisizo za dharura, ili kuhakikisha hakuna kinachosalia. Pia ninaweka vikomo vya muda kwa kila hatua na kuepuka usumbufu, kama simu zisizo za darura au mitandao ya kijami wakati wakazi.

Napenda rangi tulivu kwa ukuta wa chumba changu cha kulala, rangi ambayo haina mwangaza mwingi na hutoa hisia ya utulivu na kupumzika. Hii inafanya chumba kuwa mahali pa kutafakari, kupumzika na kulala vizuri. Vyumba vingine nyumbani vinapendezwa kuwa na rangi nyeupe kwani hutoa mwanga na nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Kuchagua rangi hii kunanisaidia kuunda mazingira ya amani na utulivu nyumbani.

Napendelea kufanya kazi katika mazingira tulivu yasiyo na makelele. Hali ya utulivu huniwezesha kuzingatia kazi kwa umakini, kuongeza ufanisi na kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda mazingira ambayo yana mwanga wakutosha na mpangilio mzuri. Jambo linaloongeza faraja na ari ya kufanya kazi. Mazingira kama haya husaidia kuunda mtazamo mzuri wa kazi na kufanya kila siku ya kazi iwe natija zaidi.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kama kutembelea kituo cha watoto yatima, nikileta vyakula, nguo na vyatu muhimu ili kuhakikisha watoto wanapata maitaji ya msingi. Pia hua nasaidia wajana kutoa msaada wakifedha au bidhaa muhimu. Kuwasaidia katika shuguli za kila siku na kuwa tayari kusikiliza changamoto zao. Njia hizi huniwezesha kushiriki, furaha, kuimarisha jumuia na kuleta mabadiliko chanya kwa wale walio na uitaji. Jambo linalonipa pia hisia ya kurithika na maana katika maisha yangu.

Ninauhusiano mzuri na wa heshima na wazee wangu na wadhamini sana kwa sababu ya hekima, ushauri na uzoefu wa maisha wanaonipatia. Huwa na wajali kuwasiliana nao mara kwa mara na kuwasaidia pale inapowezekana. Pia napenda kusikiliza hadithi na mafunzo yao kwani hunisaidia kufanya maamuzi bora maishani. Uhusiano huu hunipa baraka utulivu na mwelekeo mzuri wa maisha.

Mchezo ninaupenda sana katika olimpiki ni kuogelea ni mchezo wa olimpiki ya majira ya joto na hunivutia kwa sababu unonyesha nithamu, nguvu, kasi na umakini mkubwa wa wachezaji inanifuraisha kuona wanariadha wa kishindana kwa sekunde chache tu ambazo huamua ushindi huku wakitumia mbinu na mazoezi ya muda mrefu.

Napenda kuandika kwa mkono na pia kwa kutumia kompyuta. Kuandika kwa mkono kunanisaidia kutulia, kufikiria na kwa kina na kuunganisha mawazo yangu vizuri. Hasa ninapoandika majarida au kupanga mawazo. Kuandika kwa kompyuta kwa upande mwingine unifanya niwe mwepesi nikipanga kazi kwa urahisi na kurekebisha maandishi haraka. Kuchanganya njia zote mbili, unipa uiano mzuri kati ya utulivu na ufanisi kulingana na aina ya kazi ninayofanya.

Ingawa mimi ni mwanamke, napenda mume wangu avae ndevu. Ndevu zake hiunipa mwonekano wa mvuto na kigezo cha haiba. Napenda jinsi ndevu zinaongeza sura yake ya kipekee na kumfanya onekane tofauti. Hii ni chaguo linaloonifanya nifurahie mtazamo wake na kuonyesha upendo wangu kwa maelezo madogo ya mwili wake.

Ndiyo, naweka picha zangu mara moja moja mtandaoni. Huwa nafanya hivyo kwa umakini ni kichagua picha zinazo nifurahisha au kushiriki kumbukumbu maalumu. Huku ni kihakikisha faragha na mipaka binafsi inaheshimiwa. Napenda kushiriki kiasi bila kuzidisha ili kudumisha usawa kati ya maisha ya mtandaoni na yale ya kawaida.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari Mombasa na Dubai. Hali ya maji, upepo wa pwani na mandhari ya pwani hunitia furaha na utulivu wa kipekee. Kila bahari iliniletea uzoefu tofauti. Mombasa ilikuwa ya asili ya yenye maji ya pwani ya kawaida. Huku Dubai ikinipa hisia ya ulimwengu wakisasa na mandhari ya kipekee. Kuona bahari kunanifanya nitathmini nidhamini urembo wa asili na fursa ya kupumzika.

Napenda kuvaa nguo za rinda na blauzi na suruali. Nguo hizi hunipa mtindo wa kifahari na wakupendeza. Huku zikiniwezesha uhuru wa harakati na faraja. Napendelea pia jinsi rinda inavyoongeza haiba na mvuto wa kipekee. Na blauzi na suruali hufanya mavazi kuwa ya kisasa na yanayofaa kwa hali mbali mbali. Iwe ni kwa sherehe, ofisi, burudani au nyumbani. Nguo hizi hunisaidia kuonyesha mtindo wangu binafsi na kujiamini katika kile ninachovaa.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa kuwa mtali, hii inamanisha kutembelea maeneo mapya kufurahia madhari ya kipeke na kujionea tamaduni au vivutio vya kipeke vya mahali husika. Kusherehekea kwanjia hii, kuna nipa furaha, utulivu na kumbukumbu nzuri, tofauti na sherehe za kawaida nyumbani. Pia mara nyingi napenda kushirikisha familia au marafiki ili furaha na uzoefu wakipeke uwe wa pamoja na kuimarisha mahusiano.

Napendelea baridi zaidi ya joto. Hali ya baridi hunipa faraja utulivu na nafasi ya kuvaa nguo za kifahari kama koti au sweta. Pia napenda kupika na kufurahia supu na vinywaji vya moto wakati wa baridi. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri kimwili na kihisia. Baridi pia hunisaidia kupumzika vizuri na kushirikiana na familia katika shughuli za ndani.

Mahali pazuri nimewahi safiri ni Dubai. Nilifurahia madhari yake ya kipekee, majengo marefu kama Burj Khalifa, Miracle Garden, Glubo Village na pwani nzuri. Dubai pia ilinipa fursa ya kushuhudia Dancing Waters, Boots al Arab na kujaribu safari ya jangwa. Safari hii ilinifanya nithamini, utamaduni, ubunifu wa kisasa na mandhari ya kuvutia na pia kuunda kumbukumbu nzuri ambazo siwezi kusahau.

Tabia ya watu inayonichukiza ni kutafuna kwa sauti, kukosa heshima na kuongea kwa sauti ya juu. Tabia hizi unifanya nijisikie kutokuwa na faraja, kuingiliwa na huzuni kidogo kwani ninapenda mazingira ya utulivu na heshima. Kwa mfano, wakati mtu anapozungumza kwa sauti kubwa bila kuzingatia wengine au kula kwa sauti isio ya heshima, inapunguza raha ya kuzungumza au kushirikiana naye. Hivyo, napendelea maadili ya heshima uvumilivu na utulivu katika mazungumzo.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Yoga unisaidia kupumzika kuthibiti msongo wa mawazo na kuboresha afya ya mwili na akili. Napenda kufanya yoga nyumbani au kwenye mazingira tulivu nje. Ambapo naweza kusingatia kupumua kwa kina na kutulia. Yoga pia ime nisaidia kujifunza uvumilivu, kuzingatia mwili wangu na kuimarisha mtazamo chanya. Jambo linalo nisaidia katika maisha yangu ya kila siku, biashara na familia.

Ndiyo, ninavaa miwani. Miwani unisaidia kulinda macho yangu kutokana na muanga, mukali au jua, na pia ufanya mtazamo wangu uwe wa mtindo na mfuto zaidi. Napenda kubadilisha miwani kulingana na mavazi au mazingira ili kuunganisha ulinzi na mtindo. Miwani pia ufanya kazi kuwa yastarehe na kuimarisha kuzingatia mailezo madogo hasa wakati ninafanya kazi au kusoma.